Inategemea ni vitu vya aina gani yenye ninataka kununuwa. Kama ni mboga, Ndizi, napenda kununuwa sokoni. Kama ni manguo, napenda kuenda kwa soko kubwa, kule Eastleigh, ninunue vitu vyangu. So inategemea ni nini haswa nataka kununua, kama ni vitu tofauti Inategemea ni wapi, kama ni vitu za dukani naenda kwa duka ama kwa supermarket.

Laa siwezi penda kurudi ujana naeza penda kusonga mbele. Nadhani maisha lazima upitie sehemu fulani na usonge mbele. Kule ujana nimejifunza mambo mengi na sasa ni wakati ya kusonga mbele na kukua mtu bora zaidi.

Namkumbuka mwalimu wangu wa hesabu, alikuwa anaitwa bwana njoroge. Ni namkumbuka sana kwa sababu alikuwa mcheshi sana. Na alifanya nikapenda somo la hesabu. Alikuwa anatumia mbinu mbali mbali ili wanafunzi waweze kumwelewa. Na kwa hakika sitawahi kumsahau maishani mwangu. Na namshukuru sana.

Mimi napenda kuwa sehemu yoyote mahali kuna bahari. Napenda sana kuwa karibu na bahari. Napenda kupigwa na huo upepo wa bahari. Yani huwa inanifanya nahisi raha sana. Yani kwa roho yangu. Nahisi ni kama niko shwari kabisa.

Naam, lazima tufanye kazi na ushirikiano na wenzetu. Tukiwa pale kazini nadhani ni jambo la maana sana kufanya ushirikiano na wenzako. Inasaidia kima wasi kimawasiliano, inasaidia kima wazo. Yani unawapa fursa wenzio waseme mambo moja, ama mbili, we unachangia, mnasaidiana. Nyote mkikuja pamoja inasaidia sana kukuza kampuni. Mimi nathani ni jambo muhimu sana kufanya kazi kwa ushirikiano na wenzako pale kazini.

Naonelea ni heri sana kuvaa ndevu sababu katika dini ya uislamu ni moja baadhi ya suna ya mtume wetu Muhammad sallalahu alayhi wa sallam. Naona ni jambo la maana, wanaume wakiva ndevu, inawapendeza, wanakaa vizuri, yaani inawapa inawapa hiyo sura ya wanaume.

Sina shida yoyote kusubiri katika kwenye mstari, nadhani ni baadhi ya njia ya kuonyesha kwamba uko na nidhamu, na ni kitu ya maana sana, sababu ni nzuri kupea watu wengine heshima na kusubiri kwenye mstari. Sio kuja na kukata foleni na kutaka kuhudumiwa, na wengine wamepanga foleni kwa mda sana. So naona ni jambo la maana sana, ni vizuri kusubiri.

Huwa napenda kuwatia motisha kwa kuwa maisha yako na changamoto, maisha ni pandashuka kila siku unapitia changamoto, tafauti, tafauti. Leo huko juu, kesho huko chini. Lakini sio mwisho ya maisha, yaani unafaa ukue na matumaini kwamba kesho itakuwa afadhali. Baadae mambo yatakuwa heri, ni ujikaze, kisabuni, naungangane. Kila siku ujitie moyo, kwamba vitu vitakuwa afadhali hapo mbele. Na huwa pia ninajaribu kujieka kwa viatu vyao, ndio ili nijaribu kuwaelewa vizuri, ndio nikiwapa ushawishi ama nikijaribu kuwapa moyo, wanaeza kunielewa vizuri na mimi ninawelewa vizuri.

Naam mimi ninapenda sana kuogelea kwa sababu inanipa raha. Mbali na kunipa raha inanisaidia kiafya kuninyanyua misuli na kunipunguzia msongo wa mawazo akilini. Na nadhani ni vizuri sana kwa sababu ni mchezo ambao unaweza kujinufaisha na kupata afya nzuri kwa pamoja.

Naam, nimewahi kuhudhuria maonyesho ya sanaa nilipokuwa kidato cha nne. Tulifunga safari na wenzangu shuleni. Tukaletwa hadi Nairobi katika theater, tukakuja kuona riwaya tofauti tofauti. Ambazo tulikuwa tunasoma pale shuleni yakiigwa. Ili sisi wanafunzi tuweze kuzielewa zile riwaya.

Kitu cha kwanza huwa ninafanya ninapoamka asubuhi. Mwanzo kabisa naingia msalani na tawatha. Nikisha tawatha nakuja na swali. Nikisha swali nakuja kusoma Qur'ani kama dakika ishirini. Kisha nakuja natengeneza kitanda yangu nafanya chumba changu cha kulala kiwe nadhifu. Kisha badae naenda jikoni naenda kukunywa maji Alafu badae naanza kutayarisha chai na kujitayarisha kwa siku ndefu ilio hapo mbele yangu.

Mara nyingi mimi huwa nina cheza na mtoto wangu ako na miezi misaba. Mara mingi mimi huwa nina penda kucheza na yeye kwa sababu yeye ndio yuko karibu sana na mimi. Mbali na hayo mimi huwa nina penda pia kucheza na watoto majirani na marafiki zangu kwa jumla.

Ndiyo nimewai nunua tikiti maramoja peke yake nilikuwa pale jijini Nairobi nikanunuwa tikiti moja kulikuwa na muziki kutoka kwa mwana muziki kutoka Congo. Na nikaona nibora ni nunue hilo tikiti ili nije nikashuhudia muziki yake na nikapata kujistarehe.

Mara mingi huwa inategemea, nikitaka kuona video za muziki huwa ninaingia pale YouTube, nikitaka kufanya pia mambo ya elimu, pale YouTube ndio huwa mimi ninatoa napata kuona hizo video. Ikiwa ni video fupi fupi, huwa ninapenda kuziangalia kwenye Instagram Reels ama kwenye TikTok kwa minajili ya kupata burudani. Ikiwa ni filamu, ndefu, za kihistoria, saa zingine huwa ninaingia pale kwenye Netflix, kwenye Prime, ama ama Hulu huwa ndo napata kuona hizo filamu huko.

Mara mingi mimi hupenda kuona video vya kuchekesha kwa mtandaoni haswa kwenye televisheni, mfano kama vioja mahakamani, ama hulabaloo, hizi ni vipindi ambavyo zipo kwenye stesheni tofauti tofauti humu Kenya. Pamoja na hayo huwa nachekeshwa sana na video pale kwenye TikTok au kwenye Instagram Reels na pia kwenye filamu pale kwenye Netflix zenye sanaa za komedi. Huwa mimi nazipenda sana kwa sababu zina utani mingi na huwa najipata nacheka sana.

Huwa nafuatilia mifereji tofauti tofauti kwenye TV. Tuseme kama nikitaka kujua mambo ya historia naona pale kwenye KBC Channel One humu Kenya. Nikitaka mambo na habari nafuatilia station ya NTV. Nikitaka burudani, hasa za Afrika mashariki, napenda kuona maisha Magic East. Na nikitaka mambo ya mipira, michezo, napenda kufuatilia sana kwenye super spot.

Mwanzo kabisa mimi huo nnapenda kuweka mpangilio vile namna navetaka hiyo kazi ifanywe. Pili, nawe nasema nikona lengo gani, najiluza nikona lengo gani kwenye hii kazi, naweka kipa umbele, naanza na zile kazi zenye ni rahisi, kisha namaliza na zile kazi ziko ngumu, au naanza na ile kazi yenye, iko na umuhimu zaidi, kisha na manliza na ile yenye, haina umuhimu zaidi. Tatu, na pitia kazi yangu, nafanya marekebisho, naona nini imekosa, na nini na hitaji kuongeza, kisha na sahisha kazi yangu, alafu na ituma kazi yangu.

Ndiyo mimi huwa natumia mfumu wa usalama wa vidole, nikifungua simu yangu au nikifungua kompita mpakato au pale kwenye benki nikitaka kuingia kwenye benki langu au pia nikienda kazini pale kwa mlango lazima nitumia mfumu wa usalama wa kidole ili kudhibitisha nimeingia kazi sangapi na ninatoka kazi sangapi. Inategemea nisehemu ipi But Yani huwa ninatumia mfumo huu kwa sababu ni salama na ni neno siri na inasaidia sana.

Mimi nimepata mafanikio mengi pale kazini, nitasema tu kadha wa kadha. Mwanzo kabisa niliweza kupandishwa cheo baada ya kufanya kazi nzuri kwa miaka mitatu. Pili nilipatiwa simu ya rununu ya mkono na mkubwa wangu, alifurahia kazi yangu. Akaona ni vizuri anipe simu ili kunipa motisha na kunishawishi kufanya kazi vizuri zaidi.

Mimi ninapenda rangi ya nyeupe kwenye ukuta sababu rangi hiyo unaeza tumia na rangi zingine kwa pamoja kama ni rangi ya manjano, kama ni rangi ya nyekundu haijalishi, alafu inavutia sana nyumba, inafanya nyumba inakuwa na mwangaza zaidi hasa jua likiweza kupenya ndani ya nyumba. So mimi huwa ninapenda mara mingi rangi hiyo na naona huwa nyumba inakaa vizuri nyumba inaonekana iko nzuri alafu ni rahisi sana we kuona uchafu iko wapi na unaeza kusafisha kwa haraka.

Mimi ninapenda kusoma riwaya za tamthilia kama Utengano, blossoms of Savana. Zile ambazo nilisoma nikiwa pale shuleni nakumbuka nilizipenda sana za Kingereza kama The River Between na vitabu za historia ambazo naeza kujifunza vitu moja ama mbili.

Mazingira ambayo kuna uwazi na uwiano baina ya wale watu ambao nafanya pale kazini, mawasiliano lazima yawe nzuri, kukuwe na nafasi ya mtu kujikuza na kuweza kueleweka kikazi, kukuwe pia na ustawi kazini na kukuwe na heshima baina wafanyi kazi baina wakubwa pale ofisini na kukuwe na nidhamu ya hali ya juu pamoja na teknolojia nzuri pale kazini ambayo itafanya kazi iwe rahisi na iweze kufanya kwa njia inavyotakikana.

Mimi napenda sana harufu ya maua, hasa uwa la waridi, na upenda sana harufu hiyo kwa sababu uwa inanivutia sana. Hata nyuki unona wanapenda harufu ya maua, inapenda sana hiyo harufu, inanipendeza sana, niki nusia hiyo harufu, inanipa amani na tena inanipa furaha sana kwenye roho yangu.

Mara mingi napenda kuwasiliana na watu kwa kutumia simu, kwa kutumia baruapepe inategemea ni nini nataka kuambia wenzangu. Mfano kama kwenye mtandao napenda kuwasiliana na marafiki zangu kwenye WhatsApp ama pale Instagram ama kumpigia simu ama kumtumia mtu message.

Ndiyo, naeza sema kwamba mimi ni mtu mwenye niko na ubunifu na huwa napenda kupeana wazolangu kwa wenzangu pale kazini, nyumbani na wapea sera mbali mbali. Ambazo huwa nafikiria itasaidia katika jambo tafauti, tafauti, nezatumia teknolojia, nezatumia kuchora, kitu chochote. Madamu nifikishe wazolangu kwa wenzangu.

Ndiyo, mimi ninapenda sana kutembea kwenye misitu. Mwanzo kabisa nimewahi kutembea kwa misitu ya mau. Niliweza kujifunza vitu vingi sana, aina ya miti, vile namna ya kukuza madhari, namna ya kutunza miti, miti ya kila aina niliweza kujua imeishi kwa miaka ngapi, na nikajifunza mengi sana, na pia wanyama nikawaona kule endani nikaelewa kwamba umuhimu wa msitu na sisi kama binadamu tunafaa tutunze msitu ili tukuze mazingira yetu.

Mimi ninafuata timu ya Manchester United, ikokule uingereza. Nimefuata hii timu kwa muda mrefu sana, tangu mwaka wa elfu mbili na tano. Niliweza kupata, kuanza kufuata hii timu kwa sababu mume wangu ni shabiki mkubwa wa hii timu. Na pamoja na ndugu yangu mdogo. Huwa ninafurahi sana mimi nikiona wa kicheza lakini kwa sasa yani timu hii naweza sema haiko vizuri sana but nanuia siku moja tuta weza kushinda vikombe na tuwe juu kama hapo awali.

Mwanzo kabisa mimi huwa naweka mawazo yangu kwenye orodha. Nijue ni nini naongelea, namna vile nitaongea, namna vile nitasema pointi gani, kisha gani itafuatilia na ni nini nitatilia mkazo katika mkutano huo. Pia huwa napenda kujua ni watu wa aina gani mimi nitaongelesha katika mkutano. Na ni matokeo yepi nataka kupata baada ya mkutano kufanyika. Kisha baadae naandika chini kila kitu naweka katika kitabu alafu napitia alafu nikienda kuongea inakua rahisi mimi kukumbuka na kueka kila kitu wazi ili kila mtu afahamu. Na naweka nafasi ya kuuliza maswali iwapo kuna Iwapo kuna kujibu maswali ili niweze kumfurahisha kila mtu na siku iende vizuri.

Mimi ninapenda sana keki ya chokleti, hasa yenye iko na matunda juu na iko na krim kidogo pale juu. Ila napenda sana keki yenye haina mayai, yani sababu mimi sipendi yai, sikuli yai kabisa. So maramingi huwa nafadhalisha keki ambayo haina yai Lakini roho yangu inapenda sana keki ya chokleti.

Mimi napenda sana msimu wa mvua, napenda wakati kuna mvua, lakini sio sana mvua, kile yani kadiritu. Msimu huu hua nzuri sana kwa sababu hewa hua inakua tulivu, alafu, yani majani yanakua, wanyama wanapata kufurai. Sisi kama binadamu tunafurai Kwa sababu tunapata mvua kwa wingi maji iko tunapata chakula kwa wingi na tunaweza kuishi vizuri na hali hii huwa ni tulivu sana Yani mandhari yako salama Kila mtu akona. Furaha ya na hii ndio wakati yenye mimi huwa Napenda sana.

Naeza sema kwamba mimi ninapenda kutazama mchezo sana. Napenda kuwashabikia watu wakicheza. Yaani nafurahi sana nikiona mtu yeyote ama timu yoyote ikicheza mchezo. Huwa nafurahi sana kwa sababu naona yaani wako na ushujaa wa hali ya juu. Wanajituma, wanajizatiti, kungangana kabisa ilikuweka timu zao kipaoumbele. Na huwa ninafurahia sana kuwashangilia, kwa shangwe na nderemo na huwa ninafuraha sana.

Naeza sema kwanza simu yangu ni kama ofisi yangu ndogo. Mwanzo kabisa kwa sababu hapa ndo mimi hutumia kwa mawasiliano kwa kila siku kwa kufanya biashara, kuongea na watu katha wakatha. Mara mingi huwa napiga simu sana, natuwama baruapepe. Yani ni rahisi sana ikiwa kwenye simu yangu. Ni rahisi mimi kujibu na kuandika barua kwa urahisi na kumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa simu ambaye inaitua HTC, ilikuwa ya kitambo sana Sijaiona simu hiyo tena kwenye maduka au pale popote Naam, simu inanisaidia sana kwa sababu inanisaidia kujifunza mambo mengi na weza kupata kufanya utafiti, naweza kuwasiliana na familia yangu na pia najua nini kinachoendelea kwenye dunia. Nahisi, ukifika masaa ya jioni ni vizuri kuweka simu kando au kuizima ili usipate kupigiwa na watu au kusumbuliwa na simu Kwasababu na nuia kwamba hiyo wakati ni nzuri ukitumia na familia yako ku pale nyumbani. Naona ni vizuri sana mtu akifika nyumbani, unaweka simu kidogo kando iliuweze kuwasiliana na familia yako ana kwa ana.

Kwa kawaida mimi huwa nalala tuseme kama masaa sita au masaa manane inategemea. Sasa hivi nikona mtoto mdogo. Usingizi kidogo sio sana kwa sababu namhudumia kila mara. Lakini kwa kawaida ili niweze kupumzisha akili na nipate kutulia na mwili yangu ipe iweze kutulia naona ni vizuri nikilala masaa masaa sita au masaa manane.

Huwa najistawisha wakati wa likizo kwa kupumzika mwanzo kabisa kama kukaa tu au kukaa kwenye mafikira yangu, au kufanya meditation, au najiboresha kiakili. Nayatumia wakati huu kujifunza vitu kadha wa kadha kama ni teknolojia mpya, kama ni nataka kujua kuhusu kitu flani natumia wakati huu kufanya utafiti wa hali ya juu kwa sababu saa hii sina kitu lolote kinaloendelea niko kwenye mandhari imetulia yani niko kwenye likizo Wakati huu marabmingi hua nafanya bidii sana kujistawisha na pia kuenda pale nyumbani kusaidia watu wa jamii nawasaidia kwa mambo ya kama ni kufagia, kusaidia jambo lolote lile, linaloboresha jamii wakati huu, yani naona huwa ni bora sana kwa sababu niko na wakati. Na huwa ni nzuri nafanya ninaridhika sana kwenye roho yangu.

Kila jioni ni kabla ya kulala mwanzo kabisa, nikifika nyumbani napenda kuoga na maji moto kabisa. Hii inafanya mwili yangu inatulia, inanasua misuli na kuondoa uchovu ambao nimepitia pale mchana mzima. Pili napenda kufanya maombi au kusoma kitabu riwaya ama kuona televisoni filamu ya kama lisaa limoja au nakaa na familia yangu tunaweza kuongea na kujuliana hali nakubadilisha mawasiliano na mawazo na kupanga kazi yangu ya kesho au nguo ambazo nitavaa kesho Kisha na jitayarisha naingia kwenye kitanda na nalala.

Nafanya kazi na timu ya mbali kwa kufanya mawasiliano kwenye mtandao maramingi kutumia Zoom au kutumia mtandao ya Slack au kuwapigia simu. Naona hii ni rahisi sana. Kufanya kazi namna hii unaweka teseme kama conference call ama unatumia Google Meet kufanya kazi na wao. Unaorodhesha kazi, kisha unagawa kazi Kila mtu anafanya upande wake baadae, mnakuja mnaleta akili zenyu zote pamoja na sera zenyu, kisha mnafanya kazi pamoja.

Ndio mimi ninapenda kuvaa vipuli hasa kwenye skio Yani inafanya mtu anakuwa na muundo ya kuvutia sana Vipuli tofauti tofauti nategemea ni nguo gani unavaa au nisehemu gani unayenda kama nisherehe Kuna zile vipuli unavaa ukiwa unaenda sherehe Kuna zile zenye unavaa kazini Yani inategemea ni wapi Naamini kuamba vipuli ni nzuri sana haswa kwa wana wake inafanya monamuke Anakua mrembo zaidi inafanya anakuwa na muundo wa kuvutia.

Mimi napenda sana vipindi vyenye viko na utani na ucheshi nyingi sana. Kwa mfano, pale kwenye stesheni ya KBC Channel One, kuna kipindi cha vioja mahakamani nakipenda sana kipindi hicho tangu zama za kale, nikiwa mtoto mdogo. Pia kuna nyingine kinaitwa hula baluu, yaani kipindi hiki huwa kinafanya nacheka sana na inanipa furaha sana kwenye roho yangu. Maramingi nafurahia hawa wachezaji au waigizaji waki wakionyesha namna tofauti tofauti ya vile watu wanaishi maisha na kila siku unaweza pata kujifunza jambo moja au lingine.

Mara nyingi nyumbani tunakula wali sana sana. Inategemea unakula wali na wali kwa maharagwe ya mnazi au wali na kuku au wali na nyama ya mbuzi au wali na mchuzi. Wa aina yoyote napenda sana kukula hasa mchana kwa sababu ni chakula nyepesi na ni rahisi kupika na ni kitamu sana. Ukikula unahisi kwamba roho imehisi vizuri na umefurahia chakula hicho.

Nadhani hii inategemea ni wapi ninavaa. Kama niko nyumbani napenda kuvaa tishati. Lakini kama ni mambo ya kuenda ofisini au nataka kuenda kufanya tuseme kama kukutana na watu kwa mkutano huwa na afadhalisha kuvaa shati. Ili niweze kuvutia na niweze kuwa yaani nakaa vizuri.

Kwa kusema ukweli mimi napenda upepo, napenda upepo hasa upepo wa bahari. Napenda sana upepo kwasababu ni, yani inafanya nahisi vizuri sana. AC kidogo ni baridi sana alafu huwa inanifanya, ninapiga chafia sana. Kwa mara mingi mimi huwa na afadhalisha upepo.

Nina mahusiano mazuri sana na wazee wangu, naelewana nao vizuri sana, huwa nikiwaambia jambo lolote wanaweza kunielewa niko na heshima kubwa sana na wazee wangu. Na tumai kwamba kwa maisha lazima uwe na mahusiano mazuri na wazee kwasababu wamekuwa kabla ya mimi na wanajua mengi kunishinda na huwa ni nzuri, wananifunza mambo mengi na naweza kujua mambo mengi sana kutoka kwao. Na nafurahi sana kuwa nao na nawatakia mema katika maisha.

Napenda sana kukula mboga ya aina ya spinachi. Napenda spinachi sana kwasababu iko na madini mengi na manufaa mengi katika mwili ya binadamu. Na huwa natumia kwa matumizi mingi sana pale nyumbani kutumia kwa kukula na sima, kutumia kukula na chakula kingine kama kwenye mchuzi au kwenye juisi pia naiongeza kwenye juisi ili niweze kupata manufaa mengi kutoka kwa mboga hiyo.

Nadhani wasilisho ni muhimu sana hasa mtu akitaka kueza kujijenga ni vizuri sana yani ili watu waeze wakakujua namna ya kuongea au namna ya kusimama hivi e like a mbele ya watu. Ni nzuri sana kwa sababu unayopata kujua mambo mengi na kujifundisha mambo mengi na inaleta pia watu kujumuika pamoja kwa sababu mnakuja kwa pamoja kufanya jambo flani mbele ya watu wengine Kisha unaketi chini, mnaoambiwa namna ya vile kile jambo lolote mmewasilisha pale mbele.

Kazini nina nguvu za kiubunifu. Ubunifu kwa namna ya yani akili yangu inaeza kufikiria haraka haraka, kutoa suluhisho, kutoa wazo jipya, kupeana maoni ambayo inaeza kutumika kwenye kampuni au kazini kama mtu anahitaji jambo lolote yani naweza kufikiria kwa haraka sana na kuwapa suluhisho kwa ubunifu na kwa ustaharabu.

Inategemea ni watu wa aina gani kama ni pale nyumbani. Napenda kupigia watu simu au marafiki zangu. Napenda kuwasiliana nao kwa kutumia mitandao ya kijamii kama Whatsapp, kama Instagram au barua pepe. Kama ni pale kazini napenda kuwasiliana na watu kutumia mitandao maalumu kama kwenye zoom au kwenye google calendar au kwenye google meet na pia napenda kuwasiliana nao kwenye barua pepe Yaani inategemea ni jambo gani nataka kueleza mtu au kupiga simu Yaani inategemea.

La siishi mahali nilipozaliwa kwa jumla naishi Kenya ndiyo, lakini siishi kwenye mji ambao nilizaliwa. Kwa sasa naishi mji tofauti, hapo mbeleni nilizaliwa kwenye mji ya Molo, lakini sasa hivi naishi sehemu ya Narok. Nilihamia huku hivi majuzi kama mwezi nne iliyopita sababu nilikuwa nataka mandhari imetulia.

Naam nimewai kutembelea ziwa na pia mto nishai tembelea ziwa Victoria na pia ziwa Bogoria na ziwa pale Naivasha. Na pia nimetembelea mito tofauti tofauti, moja iko kule mji wa Eldoret, inaitwa mto wa Kaptagat, na pia hapa Narok, kuna mtu ambayo inaitwa Ewasongiro, ambayo inaenda hadi kule kwa mnye mazingira ya Masaimara.

Mwanzo kabisa kabla ya kulala napenda kuoga na maji moto. Huwa inafanya mwili yangu inatulia na inanipunguzia uchovu ambayo nimekuwa nayo mchana kutwa. Pili napenda kujitayarisha katika suala kumrudishia mwenyezi mungu shukrani kwa kunipa siku nzuri na kwa kuniweka uhai. Tatu napenda kuona sinema au filamu kwa muda kidogo au saa zingine napenda kusoma kitabu ya historia au riwaya za hekaya tofauti tofauti za tamthiliya. Na saa zingine napenda kukunywa chai au kahawa. Inategemea ni nini. Kisha napenda kupiga gumzo na watu nyumbani kabla ya mimi kuingia kwenye kitanda.

Mwanzo kabisa ninapo taka kuanza kazi na horothesha yani jinsi ya kazi yambayo nataka kufanya ni nini kitu chamuhimu sana nafaa ni kipe kipao mbele naweka kila kitu kwenye daftari na andika ni nini na hitaji kumaliza kwenye hiyo kazi. Kisha nafanya na ubunifu na ustawi na nafanya kufuatilia kwa wenzangu najitayarisha kwa washa kompiuta yangu najitayarisha kwa kuwa na simu hiko tayari Yani kila kitu kipo tayari kabla mimi sijeanza kazi.

Ndio nimewahi kununua vitu kwa kutumia simu mara mingi sana. Kwanza ninapenda sana kununua vitu kwa kutumia simu kwenye mtandao. Mfano, napenda kununua vitu kutoka kwa jumia au kwa maduka mbalimbali kwa kutumia simu. Unaona ni haraka sana na ni Yaani Naweza naona picha nzuri Naona vile Kila kitu iko ni rahisi sana Yaani sihitaji kuenda sehemu fulani kununua kitu Yaani kila kitu nafanya tu kwenye simu yangu Alafu baadaye Nalipa Alafu chochote ambacho Nimekinunua baadaye Kitaletwa nyumbani au sehemu yoyote ile niko.

Nikiwa shuleni nilipenda somo la geografia sana sana sana. Yani nilipenda sana kujua namna dunia ilivo undwa, namna milima ilivyo, namna bahari ilivyo, namna mawe ilivyo. Yani nilipenda sana kujua vitu vingi sana katika somo la geografia. Yani na nilikuwa shupavu sana kwenye somo hilo. Niliweza kujifunza vitu vingi sana na hadi wa leo nawe naweza kuweka picha nikiona kitu flani natumia kila kitu nilichosoma pale shuleni kuliwaza akili yangu na kueza kujua vile namna vitu vilivyoumbwa na namna vitu vilivyo sasa hivi.

Niko na kumbukumu ya kusimamia harusi ya dada yangu nikiwa mdogo sana na kumbuka vizuri sana na nilikuwa pamoja na dadazangu wengine na nilifurahi sana kupewa fursa hii ya kuweza kusimamia harusi ya dada yangu. Siku waitu tarajia kwa maisha yangu kwa mba naweza kusimamia harusi na nakumbuka nilikuwa nimenunuliwa rinda nzuri sana la kuvaa kwenye harusi na nikawekwa mapambo na nikawekwa pia manukato. Yaani inani kumbusha nilikuwa na furaha ilioje nilikuwa nimefurahi sana kwa sababu siku tarajia kabisa na nilikuwa kwa pale mstari wambele yaani watu wa kiniona nimevungara niko na msimamia dada yangu nilikuwa na furaha sana.

Hapa na sijawai kujifunza kupiga gita, sijawai kupata fursa ya kujifunza kupiga gita kwa sababu nikiwa shuleni nilichukua somo la mziki, nikiwa kidato cha kwanza na kidato cha pili. Lakini wakati wakujifunza kupiga gita au vifaa vingine vya muziki ilikuwa inaanza mtu akiwa kidato cha tatu na kuneza sema kwa batimbaya niliweza kuiacha somo hili na nikaweza kuendelea na somo lingine Sasa sikuweza kuwa ipata wakati wakati wakujifunza kifaa chochote kwa sanaa ya muziki.

Ndio mimi nasoma gazeti, haswa gazeti za kingereza na pamoja na gazeti za kiswahili. Huwa unaeza jifunza vitu vingi sana kwenye gazeti, Yani uneza juwa nini inendelea kwenye nchi yenyu au unapata kujua kama kuna kazi ambayo imewekwa pale au maybe kuna tangazo limewekwa na serekali au na kampuni tofauti tofauti. Bali na hayo pia mtu awaneza jifunza mambo na vitu ambavyo uneza zifurahia kama kuona sanaa tofauti vijana na mnawanavyo furahia maisha.

Naweza sema nasaidia jamii yangu mwanzo kabisa kwa kutunza mazingira huwa napenda kupanda miti pili, napenda kituchochote mbacho nikijua napenda kufunza watu wengine pale kwenye jamii haswa wasichana. Kwasababu unadhani ni nzuri sana kufunza watu chochote unachojua yenye unona ikonaumuhimu na pia napenda kufanya usafi Napenda kushirikiana nao kwa kimawazo Napenda kufanya mchango kama ni kwa harusi Ama kama mtu anataka kuenda kusoma au kuzidisha masomo maybe kama ni mtu yatima huwa nasaidia jamii ni kwa namna hii.

Ndiyo ninapenda kucheza ngoma, haswa nikiwa pale shuleni nilikuwa napenda sana kucheza ngoma. Kwa sababu ilikuwa inanifanya ninakuwa na furaha na pia inasua misuli ya mwilini. Nilikuwa naona ni muhimu sana kujitia, inafanya mtu anakuwa na mawazo mazuri, Unashirikiana na watu, unaweza kufurahia na pia ni kama zoezi. Inafanya unakuwa mtu mchangamfu na mtu mwenye unaweza kufurahia kitu chochote.

Ndiyo nimewahi kuenda kwenye maonyesho ya sanaa, pale kwenye theater, pale Nairobi, kwenye sarakasi dom, nimewahi kuenda kuona vijana waki iga kwenye sanaa tofauti tofauti kwenye densi, kwenye kuigiza filamu tofauti tofauti za ucheshi na utani, na nikajifunza mambo mengi sana na nikafurahia pia.

Chumba changu cha kulala si kubwa na si kidogo ni kadiri. Iko na kabati ya kuweka nguo, pamoja na begi zangu, pamoja na viatu vyangu, na pia kuna kitanda na kuna dirisha. Iko na rangi nyeupe, kitanda changu ni kikubwa kidogo, kinaridhisha, kina mapambio tofauti tofauti ya kisichana. Na nikiangalia hivi nje ya dirisha huwa naona miti na majengo ya majirani tofauti tofauti. Nakipenda kitanda changu sana, sana sana. Kwa sababu hapo ndio mahali ambapo naweza kujilaza wakati nimechoka, wakati ninataka kufikiria na naweza kutulia wakati wowote.

Leo ikiwa ni siku ya kwanza wa mwaka wa elfu mbili ishirini na sita, niko na matumaini sana kwamba huu mwaka utakuwa mwaka mzuri wa mafanikio na bashasha. Nitaweza kujiendeleza kwa kimawazo, kwa kiteknolojia, kwa kufanya utafiti, na pia nanuia mambo yatakua mazuri.

La sipendi sana kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu huwa na amini kwamba siasa sana sana huwa hasa huku Kenya hiko na ukabila sana na mimi na penda yani na fadhalisha nisiongelee kuhusu siasa kwa sababu ina ubinafsi wa inaflani ambao siupendi kabisa. Na fathalisha kuwa tu huru, niwe mtu huru ni siwe na jihusisha na mambo kama haya.

Ndio maramingi mimi hua natoa sadaka na mchango hasa, sadaka kwenye msikiti, hua nikienda msikitini maramingi hua wana tangaza kama kuna mtu ambaye mtu yeyote anataka usaidizi, kama ni watu wanataka kupelekwa shule, kama kuna mtu ako mgonjwa, au msikiti flani inataka kujengwa, au kufanya marekebisho. Na pia hua nnatoa mchango hasa sana kwenye familia au kwenye jamii maramingi watu huwa wanataka usaidizi kama kwa kufanya ndoa au mtu anataka kwenda shule au mtu akona mtu mgonjwa au familia inataka kufanya jambo flani kwa pamoja. Na pia jamii ikitaka kufanya jambo flani kwa pamoja kama kujenga hospitali au kujenga bwawa la maji huwa ninaachangia katika mchango wa aina hii.

Mimi napenda hali ya hewa wakati kuna utulivu. Huenda kama kushanyesha, mvua imenyesha alafu kumetulia. Hakuna manyunyu wala chochote. Yani mandhari imetulia hamna lolote ambalo linandelea. Hewa huwa ni safi, inavutia na mazingira inakuwanga imetulia kabisa na huwa inanivutia sana.

Mara mingi mimi huwa napata habari kwenye mtandaoni kwa mfano kwenye mtandao wa X au kwenye YouTube au kwenye Instagram au sa zingine kwenye mtandao ya kijamii yoyote ile au kwenye televisoni. Napata sanasana habari pale Yaani nikitaka habari ya haraka naweza pata pale.

Mwanzo kabisa mimi nnaeza mshauri mtu yeyote katika hii dunia. Awe na roho nzuri. Awe anajua namna ya kuishi na watu. Nadhani hilo ni jambo la maana sana. Pia awe mtu wa kuaminika. Awe mtu wa kutia bidii kwa kazi yake. Au kwa jambo lolote lilo analofanya. Na awe ni mtu mwenye anajitakia kuwa mtu bora katika jamii. Hii ni maana sana kwa sababu yani ili ukue mtu wa maana katika jamii.

Naam nadhani naweza ishi siku moja bila teknolojia. Nanuia kwamba siyo kila siku vizuri kutegemea teknolojia. Saazingine ni vizuri kuka mbali kuenda kwenye mazingira, kuongea na watu. Yaani siyo vizuri kukaatu kwenye unajuhushia kwenye teknolojia au kujitenga na watu wengine. Na ni vizuri kuenda kando, kuweka teknolojia kando kidogo na kupata kuongea na watu ile ana kwa ana. Ni naona ni jambo la maana sana. Ndiyo kwa kweli mimi ninawezaishi siku moja bila teknolojia. Sisemi si muhimu, ni muhimu sana lakini kila kitu iko na, yaani unafofu tufanye na ustaarabu fulani.

Hii inategemea ni nini ninafanya siku iliyofuatia. Saa zingine kama niko na shughuli tofauti tofauti naeza kaa hadi usiku wa manane. Lakini kama niko na shughuli au dharura asubuhi au nafaa niende kazi mapema, huwa napenda kupumzika kwa kitanda mapema. Lakini kama sina mahali pa kuenda asubuhi, mimi huwa napenda kukaa usiku, nikifanya utafiti, nikifanya mambo yangu. Lakini huwa mara mingi napenda kulala na kutulia.